Jinsi ninavyo sherehekea mafanikio ya timu. Kwanza kabisa ni kuanza na kutambua mafanikio. Ingaweje madogo, unatambua mafanikio ya kila mtu kwenye timu. Ili wafurahie, waone ni kama wametambulika. Halafu tuseme ya pili ni kutoa sifa na kutoa tuzo. Ukisha wasifu, unawatuza. Hata kama ni kitu kidogo tu, uwatuze, wasikie vizuri. Halafu tena kuandaa sherehe ama kushiriki sherehe za pamoja kila mtu kwenye timu muandae sherehe mshiriki pamoja.

Mimi naeza kusema ya kwamba napenda harufu ya matunda. Tuseme kama chungwa, limau, ama passion fruit. Zina vutia. Ya na kuu niseme zinaburudisha. Alafu cha pili naezapenda harufu za maua. Maua kama waridi, lavenda, yasmini. Ya maua ambayo huleta utulivu na furaha.

Kwa kawaida wikendi ni siku ya kupumzika. Lakini kuna shuguli bado shuguli za nyumbani. Kama kupika, kusoma labda kitabu kama kucheza michezo kwenye simu na bado niseme ya kwamba kuna shuguli za nje bado. Kama kutembelea jamaz wangu. Kupiga, niseme kutembea tu kwenye mita kidogo. Kufanya shopping kidogo na kutoka na marafiki kuenda labda kuona movie. Kula nyama ama kunywa chai.

Tuseme wakati wa mapumziko kazini ni napenda kuweka akili na mwili wazi. Na tuseme kutembea kidogo kuzunguka ofisini au nje kwa dakika chache tu alafu pia kufanya macho yapumzike. Kwa sekunde tu nifunge macho kwa tuseme kama dakika kumi. Nipumzishe tu alafu ninywe maji na nikule snack nyepesi. Tuseme kama matunda, kidogo tu.

Napenda kutumia muda wangu wa bure kwa ubunifu na mafunzo kidogo tuseme kama kusoma vitabu. Haswa tuseme kusoma riwaya za kusisimua na vitabu vya kujifunzia ujuzi mpya. Tuseme kama sikusoma tuseme ni kuandika. Andiko za binafsi, mashairi, wawo hata kumbukumbu za siku, venye siku kulienda. Tuseme kama sikuandika basi ni kujifunza ujuzi mpya. Kama luwa za kigeni, programu za kompyuta ama tuseme ufundi vile vile.

Ya tuseme mahali pa, ama tuseme pahali pa historia ambapo ningependa kutembelea sana tuseme ni Misri. Misri ya kale hizo nione pyramids za giza. Na nione niskie na nione kuhusu mji wa Cairo Misri. Kwa nini ni kwa sababu ningependa kuona pyramidi kwa macho yangu mwenyewe. Na nione uvutio huo. Kwa macho yangu mwenyewe na jinsi zilivyojengwa. Na historia ya Farao.